Naam napenda kunywa maziwa, maziwa ukinunua tu kwa duka, naeza kunywa hivo ama pia naeza chemsha maziwa ni jambo inaeza kushibisha na pia haina wa madhara mingi kwa mwili lakini kuna wakati nilikuwa nakunywa maziwa najipata naenda choo sana ama naendesha kwa hivo sifai kukunywa maziwa mingi.

Naam napenda AC kwanza wakati kuota jua kali inapea mtu baridi na unasikia joto haikuwezi wakati mwingine kukiwa na jua mtu hadi anaweza pata mapua yake inatoka damu lakini kukuwa na AC unaweza weka baridi fulani na hautakuwa ukisikia hiyo joto mingi pia wakati wa baridi unaweza weka joto na hiyo ndiyo inasaidia sana kwa kuwa kukuwa na mtoto hatakuwa na magonjwa ya homa homa.

Napenda kuenda madukani wakati wa jioni. Hii ni kwa sababu wakati wa jioni. Naeza nunua chakula ambacho nitapika usiku. Na pia ninunue chakula nitakachokula asubuhi hii tena ni kwa sababu. Saa hizo hakuna jua kali kwa barabara. Na naeza tembea tu nikiona. Mchana sipendi kuenda kwa duka kwa kuwa kuna jua kali tena. Nitaenda nipate watu wamejazana kwa duka.

Hapana sipendi kusikiliza redio mimi hupenda kutazama televisheni kwa kuwa nitaona mambo ya kichipuka na nikisikia bado redio utasikiliza tu lakini siwezi ona tena redio siku hizi imepitwa na wakati na sio watu wengi wanasikiliza redio. Afadhali nisikilize wimbo lakini nisisikilize redio.

Napenda nyama ya mbuzi hii ni kwa sababu nyama ya mbuzi ni rahisi kushinda nyama zote ni rahisi pia kupika na inapatikana mahali popote kwa bucha ni tamu na pia ni bei nafuu haina mifupa mingi haina mafuta mingi pia ni rahisi kutayarisha na haihitaji uchemshe kwa muda mrefu ukichemsha mara moja inatosha kutumia spices ama ukose kutumia bado itakuwa tamu.

Nahimiza ushirikiano katika timu, ni jambo muhimu kila mtu akijaribu kuelewa. Timu lazima itakuwa na kupata mafanikio kwa wengi lazima mfanye kazi kwa timu, hauwezi kufanya kazi peke yake na uwe na utaratibu wa mapato kama ya timu. Mkifanya kazi kwa pamoja mnakuja kujuana vizuri, mnakuja kupendana, mnakuja kuwasiliana na mtakuja kupata matatizo. Lakini mtakuja kupata suluhisho kwa hayo matatizo.

Naam nafuata matukio ya kimataifa taifa inanisaidianga kujua mambo yanavyo endelea katika nchi yetu na pia taifa mengine inasaidia pia kujua ni ugonjwa gani umetokea na jinsi mtu atakavyo jikinga inasaidia pia kuondoa watu tofauti wa nchi tofauti vile maisha yao iko tofauti na sisi pia ina nisaidia kupoteza muda na ni jambo unapata mambo ya kuongelelea na wenzako.

Nikipata marafiki wapya nawaita kwangu, nawapikia chakula, mapochopocho, pia tunacheza michezo ya ubao, tunajuana vizuri. Tunaelimishana, tunajuliana hali, tunaleteana zawadi, tunaongea pia. Halafu kutoka hapo wakati mwingine wanaweza nitembelea wakitaka. Na pia wao wananiita kwao, naenda, wananipikia, tunahojiana, tunaongea kuhusu maisha, tunajuana vyema. Na kutoka hapo naweza kwenda kwao ama wakuje kwangu bila kuuliza.

Naam, nimewahi kufanya yoga mara mingi, nimezoea kufanya yoga kila siku jioni, na pia nikiwa shule upili nilikuwa nafanya yoga asubuhi. Yoga mara za kwanza kwanza kabla hujazoea, utahisi uchungu na itakuwa ni ngumu kufanya mwili wako ukuwe hivo, lakini ukishazoea inakuwa rahisi na pia inafungua mifupa na mwili wako unasikika uko vizuri.

Jamii yangu naisaidia kwa kuangalia watoto. Nikipata mtoto njiani akiwa peke yake, nitampeleka mpaka nyumbani kama amepotea. Nikimpata ako njiani, nitampa chakula kama nimebeba, kama akona makamasi nitampangusa usoni. Na nimpeleke nyumbani akavae sweta. Pia mimi hupika sana na nikipika napelekea wanajamii chakula ikibaki.

Ujuzi ambayo nikependa kujifunza ni kushona kushona kushona nguo kushona vitambaa kushona kila kitu ambayo inahitaji kushonwa na uzi hili ni jambo nimekuwa nikitaka kujifunza kwa kuwa mama ye ali kuwa ana shona. Naam na nataka yeye anifunze kushona ili niweze kushona manguo anayo uzia marafiki wangu na pia nauza mtandaoni.

Chakula ambacho na kula mara nyingi kwa siku ni mkate kwa kuwa asubuhi naweza nunua mkate mzima siwezi umaliza hiyo masaa halafu mchana ni kitaka kabla sijapika ntakula nitachukua mkate bado niendelee kula na chai ama ni ukule hivyo mkavu pia jioni kama umebaki bado nitachukua kama mbili nikule bado kwa hivyo kwa siku naweza kula mkate mara mingi sana.

Mabadiliko kazini ni jambo ambalo si rahisi kuchukulia lakini wakati unapofanyika inapaswa mimi niende nikae chini nijue vile muda wangu nitautumia vizuri ili kampuni ije iendelee. Najua jinsi ambavyo ya kukubaliana na na mabadiliko kwa kuwa lazima mabadiliko yatakuwa naelewa najipa kama wiki halafu nakuja nazoea tu tena.

Ninapoanza kazi kwanza mimi hukaa ndo nijuane na watu kwanza nijue jinsi ambavyo vitu zinaendelea kwa kampuni nijue mkuu ni nani nijue nani mfanyikazi nijue nani aliingia juzi najuana tu na watu kwanza tena natia maanani mambo ambayo nimefunzwa na pia nitakuwa nikiuliza maswali ili kuelewa kabisa na kujua wapi ninapokosea.